Ndio, mimi hupenda kukimbia. Mimi ni mkimbiaji mashuhuri tena, tena nikona nguvu zaidi ya kuweza kukimbia mahali popote nitakapo. Kukimbia ni mzuri tena hunipa nguvu zaidi, mwilini. Wakati wote mimi hukimbia na ninapenda sana kukimbia. Wakati wote napenda kukimbia zaidi tena zaidi.

Hapana mimi situmi mfumo wa salama wa vidole hata kidogo. Kwa sababu vidole vidole sio njia nzuri sana ya kutumia kama kifumo cha usalama. Ni njia moja wepo ya njia hatari sana. Sasa njia mzuri sana ni kutumia pasi ama hata kutumia pass phrase ama seed phrase ambayo unanakili katika karatasi.